Nezasema muda kwa muda kuuliza mawaidha kutoka waliyo kuwa mbele yangu waliyozoea waliyobobea. Pia kukujaribu kusoma tu pia ndiyo inakuwa rahisi.

Naeza sema ni chakula bora zaidi. Kuwa pia ni tamu na pia ni ya kiutamaduni na pia iko dunia mzima ya kwa wanguna yasema ee na pendo samaki tena zaidi. Eee na pendo iku na nguvu pia.

Sema shuguli yangu ya kupendezwa naezasema ni kupiga zaidi kwa kwa nafraia pika na pia kusikiza nyimbo mpia hizo ndiyo zilizo juu kwa shuguli nazo ni pendeza zaidi.

Chakula cha kigeni. Nimeshajaribu naeze sema chakula cha inchi ya ethiopia. Chakula bora zaidi inaitwa anjela na pia kitamu na pia unafraia kujaribu chakula mali pengine na tamaduni zao pia.

Kila mtu akisha kua mkubwa unapaswa kutoka nje uende utafte mafanikio nje mbali kwa mbali mimi kwangu naeza sema hapana sjaishi mahali ambapo nipozaliwa nilisha toka kitambo.